Wakati wa baridi kali ni wakati ambao na kunywa chai ya moto ni wakati ambao pia najitahidi kuvaa masweta ambao yatanizuia na baridi lakini na jitahidi kama ni kufanya mazoezi ama kukimbia kimbia au kutulia ndani kabisa na kulala.